Naam niemwai kuona na bahari na ilikuwa mwaka jana Nilipoenda kutembea kule Mombasa bahari lilipendeza sana sana sana Wakati nilipokuwa na barizi na wakati pia nilipokuwa nikiogelea pali ndani ya maji. Pale Mombasa naeza ambia mtu aende pale akatembe adha na familia yake au pia akiwa peki haki Wasababu upi utapata na watali Iwe basa tengeneza marafiki wapia. Pia mumbasa kuna mchanga na pia wanyama mbali mbali wa pale baharini. Ambao pia wanapendeza macho kutazama. Pia pale baharini utafurai sana unapotulia ndani ya maji. Na kuogelea na pia mchanga ule wa bahari unasaidia kufanya ngozi kukuwa laini.

Naam napenda kuvaa kofia sana sana wakati wa jua Kofia inanisaidia kunikinga kutokana kwa jua kali hivyo inafanya ngozi yangu kubaki kwa laini na isikuwe imepasuka pasuka Pia kofia hufanya mtu upendeza sana sana unapovaa suuti na kofia inalandana na nguo unayovaa inaleta mtu kufanya kuwa kupendeza sana Hivyo basi mimi hupenda kuvalia kofia na pia mimi hupenda kufananisha kofia yangu na nguo yangu ili basi Ndio niweze kupendeza na kuvutia na nisikuwe nimevaa nguo bora nguo.

Kwa kawaida mimi hulala kwa masaa sita au nane ikienda sana kwa sababu mimi lazima niamke asubuhi na kuelekea kazini. Na pia mwili wa binadamu unahitaji saa nane au saa kuminamoja kulala vizuri ili uweze kufanya akili ikiwa imetulia vyema na pia kujirekebisha ya mambo uliofanya wakati wa siku na kuyahifadhi vyema. Hivyo basi mimi hulala kwa saa sita au nane sana sana.

Kazi ninayo chukia nyumbani sana ni kazi ya kuosha vyombo. Kazi hii sipendi sana sana kwa sababu inanihusisha sana kugusa maji. Na mimi mwenyewe sipendi kugusa maji kwanza maji yaliyo baridi sana sana. So kazi hii mi sipendi sana. Na pia kuosha vyombo huwa inanichukulia muda mwingi sana. Hivyo basi sipendi kazi hii na huwa sitamani sana ata kuifanya pale nyumbani Japo kuwa napenda kupika Huwa sipendi kuosha vyombo.

Mboga ambao napenda kula ni mboga inaituwa skuma. Skuma huwa nitamu sana na pia inaongeza virutubishi mwilini. Na pia mboga hii ni raisi sana kupika kwa sababu haitumii moto mwingi wakuwanza kuchemisha wata pia kuka lakini lazimo ukatakate ili ndiyowanze kupika. Na pia mboga hizi ni raisi sana kupika na pia inavirutubishi kama vile vitamini ambao usaidia mkatika ukwaji wa mwili.

Kifaa mbacho siwezi ishi pasipo ni simu kwa sababu mimi na uraibu wa simu kwa wakati huu sa kwa sabu nimekua sana na utegemezi wa simu sana kwa sabu kwa kila kazi nayofanya. Naitaji simu yangu kwa sababu simu ndio naotumia katika mwashiriano na pia kwa ununuzi wa vitu au pia kwa kuchukulia wateja wangu bidhaa. Hivyo basi mimi uitegemea sana simu yangu kwa kila kazi naoifanya.

Mi huboresha michakato ya kazi yangu kwa kwa kuuliza mawaidha kutoka kwa marafiki zangu au pia kwa kufanya utafiti. Kwa sababu lazima nipate mawaidha kutoka kwa watu wengine ili niweze kuboresha kazi yangu. Kwa sana sana kwa wale ambao wakona hekima zaidi kuhusu kazi hizi hao ndio sana sana mi huelekea kwao ili wanipee maidh zaidi katika jinsi ya kuboresha michakato ya kazi yangu.

Naam naweza kushiriki katika mziki ambao naipenda na sana sana ni mziki unaoitwa classic Je mwimbaji ambao ninayekumbuka wa na mwimbaji wa bendi na nae kumbuka sana ni pentatonics hao ndio ambao nakumbuka na nawapenda sana na wakati ninaoshiriki mziki ni wakati wa jioni, baada kazi, mi ndo, hapo ndo muda wakati ninaoshiriki katika nyi mziki, ndiyo niweze kutulia na kurudisha akili zangu katika ufahamu Jinisi navyo hisi, ninapo skiza nyimbo ninazopenda, mi huhisi sana kuwa mwenye utulivu na mwenye furaha hivyo basi mawazo yangu hurudishwa viema Naweza kutulia na nahisi ni kama nimetolewa mzigo mzito katika mwili wangu kwa kusikiza mziki.

Naam mimi hupenda kuamka na jua kwa sababu huu ndo wakati mwafaka wa kuamka na akili imepata usingizi wa kutosha na pia mimi hupenda kulala mapema kwa sababu kulala mapema kunasaidia mtu kuweza kupumzika na kujitayarisha kwa siku inayofuata na pia kuamka mapema nitawai kazi mapema bila kuchelewa na itaniwia rahisi katika shughuli zangu za siku.

Mafunzo ambayo ninayopenda kupata kazini ni mafunzo ya kutumia tarakilishi. Kwa sababu kazi yangu sana sana huitaji matumizi ya tarakilishi na hivyo basi ningependa sana kujua kutumia kifaa hiki ili niweze kurahisisha kazi yangu pale kazini na niweze kuhudumia wateja wengi kwa muda mfupi, na hii itanifanya niweze kupata cheo kubwa kuliko ambacho cheo niko nacho kwa sababu kazi yangu inategemea na wateja ambao nahudumia jinsi unavyohudumia wateja wengi jinsi unavyopata kuongezwa cheo na pia kupata umaarufu zaidi katika kazi.

Malengo ninao kwa kazi yangu ni mwaka huu ni kununua gari mpya na kupanua kazi yangu iwe maeneo yote nchini na pia kuongeza bidhaa zaidi zinazo chuhuzwa katika kazi yangu na pia ningependa kupata cheo kubwa kuliko ambayo cheo nikona wakati sasa na pia niongeze bidhaa ambazo ninazo safirisha katika nchi zingine na pia ningependa sana kama ingewezekana niweze kufanya kazi hii kampuni yangu iweze kuwenea duniani kote.

Naamu napenda kutembea kwa migu kwa sababu kwa kutembea kwa migu naweza kunyosha viungo vya mwili na pia ni aina ya mazoezi ambayo inasaidia kujikinga kutoka magonjwa mingi ambayo yanakuja kutokana na viakula ambayo vinakulo kwa sasa. Hivyo basi napenda sana kutembea kwa migu. Ijapokuwa wakati mwingine kutembea kwa migu kunafaya nachilewa kazini, bado mi hupenda sana kutembea kwa migu kwa sababu naweza kuweka pesa hizo hela ambazo ningetumia kulipia gari na ziweka na kutumia kwa kazi mingini.

Mchezaaji wa michezo ambaye napenda sana ni mchezaaji kwa jinala Bruno Fernandez ambaye ni wa Manchester United. Mjamaa huyu nampenda kwa sababu anajua kucheza mpira sana sana na ikifika wakati wa penalty au free kick. Si viraisi aweze kupoteza bao hii na mkalia viraisi na pia ye ndio kiongozi wa timu hii ya Manchester United kwa wakati huu. Na pia kitu ambacho kinafanya nimpende sana ni anajipa motisha ijapokuwa anaona wanaelekea kuangamia katika mchezo bado yeye ujipa moyo na pia usaidia wachizaji wenzake kutia moyo na kwabidii yake Wakati mwingi wanapata kubeba kikombe chasiku hiyo.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya nyama choma kwa sababu kutokana na pahali ninapotoka familia yetu tunaipenda nyama sana. Na nyama tunayoipenda sana ni nyama choma ambayo nimekua niikichoma kutoka ni kiwa mtoto. Na sasa hivi ninapo hisi harufu ya nyama choma umiss sana kufurahi na huitamani sana kula nyama hii. Na pia harufu nyama hunisaidia kuongeza virutubisho mwilini mwangu.

Mfumo wa simu nayopenda ni mfumo wa simu inayoitwa iPhone iPhone ni simu ambayo inapendeza sana, sana sana kwa kupiga picha simu ijapokuwa ni bei kali, inajua kuchukua picha ambazo ni zinazopendeza na ambazo ni clear Hivyo basi mi hupenda aina ya simu kama hii kwa sababu itanitolea picha ambazo zitanipendeza na pia inanipa jina nzuri kwa sababu nani asiyetaka iPhone. Na pia simu hii ni maarufu sana nchini. Kila mtu anaijua na kila mtu anaifahamu na anajua uwezo wake. Hivyo basi ni simu ambayo itanitengenezea jina katika jamii.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Kwa sababu kwa kuamka mapema naweza kuwahi kazi yangu kwa mapema sana. Ivyo basi sitachelewa na pia nitapata wateja wa asubui ya asubui ambao hao ndio wanaotengeneza siku yako ya hapo mbele. Kwa hivyo basi napenda kuamka asubui na pia sipendi kuamka siku kwa sababu huwa baada ya kulalaua si si ambacho kinachoendelea baada ya hapo.

Mi uoga angalau maramoja kwa siku kwa sababu kuoga ni asubui awa ujioni bada ya kutoka kazini Hivyo na pia napenda sana sana kuoga jioni kwa sababu huwa na uchovu mwingi na huwa ni mepata kutoa jasho jingi Hivyo naoga hili ni toa jasho hilo na uchafu ulio mulini na pia napenda kuoga asubui kwa sababu nitaweze kupata kuwa mchanga mfu na mwenye nawezo kupata kuangalia kazi yangu kwa vyema kwa siku.

Njia ya usafiri ninaotumia kwa kila siku ni either miguu au kupanda gari Lakini sana napenda kupanda gari kwa ili niweze kuwai kazi yangu mapema na pia nisiweze kuchelewa na pia mimi hutembea ijapokuwa si sana Lakini kutembea kunanisaidia kufanya mazoezi na kunyoosha viungo vya mwili Mimi hutembea sana wakati ambapo kazi si nyingi pale kazini au wakati naporudi nyumbani.

Muda wangu wa bure sana sana mi huweza kufanya meditation au pia kusikiza mziki au pia ata kuenda kuogelea au kucheza na wenzangu ama au hata pia kulala. Kwa sababu kupitia hiyo hata naweza kutuliza mwili na kunyoosha viungo pia vya mwili na pia kuweza kuburudika na wenzangu na kusahau shida za zangu za kazi na pia kujituliza kiakili ili niweze kujitarisha kwa siku ambayo itakayofuata.

Tatizo linalotokea kazini sana sana mi hu edha omba mawaidha kutoka kwa wakubwa wangu au ambao wale wana wanaojua au washaipatwa na janga kama hilo. Hivi basi wananisaidia jinsi ya kuweza kutatua jambo hilo na pia kwa wakubwa wangu wanaeza kunitolea suluhisho kwa tatizo hili ama pia wakati mwingine mi huweza kushugulikia jambo hili kuu mimi mwenyewe ki binafsi. Na nasoma kutokana na makosa yangu.

Naam nimewahi kufuga mnyama sana sana mbwa, ambaye amenisaidia sana kulinda boma yangu na kunitahadharisha kutokana na mtu ambaye anaingia kwenye boma na pia mbwa amenisaidia sana kujikinga kutokana na wezi ambao huja usiku na kuweza kutishia familia nyingi pale kwenye jamii au kijiji chetu. Hivyo basi mbwa huyu amenisaidia kukingana na wezi hao na pia mbwa ameweza kunisaidia wakati napokuwa na wakati wangu wa bure naweza kucheza na mbwa yule na kunisaidia kutuliza mawazo yangu.

Pale ambapo napenda kula nje ya nyumbani ni kwenye hoteli maarufu ya jina kwa jina la bellies au atasiana hoteli hizi zenye maarufu sana nchini na pia zina huduma za kupendeza sana na pia chakula chao ni kitamu na bei nafuu kwa hivyo basi ninapenda sana kula pale na ninaweza kufurahi sana napokuwa pale na kutulia au kula chakula chao.

Ili kuhimiza ushirikiano katika timu, mimi huweza kusaidia wachezaji wenzangu kwa kuwapa mawaidha na kueleza umimu wa ushirikiano. Na pia kutoka na ili niweze kuhakikisha yote yamefanyika, mimi husaidia wenzangu katika mazoezi Amboya yana kutukuza na kutonelesha katika ushirikiano na pia maelewano katika wachezaji pia kutokana na hayo yote, tunaweza kujuana kama kwa shida ambazo mtu anapitia na kuelewana na kusaidiana zaidi.

Ili kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu pale kazini tunaweza kuzungumza na wao na pia kuelezana shida ambazo kila mtu anapitia au hivyo basi tunaweza kusaidiana na kuinuana moja baada ya mwingine wakati tunapopata shida na tunatatua hapo hapo na kusaidiana ili mwenzetu asiweze kutatizika pekee yake na pia miu wasilena na ofanyikazi wenzangu kwa pitia kumdomu.

Tabia nawe penda kwa wengine ni tabia wa kusaidiana. Tabia hii ni mitamani sana kwa muda mrefu. Na ngependa pia mi nigekwa natabia hii wa kupenda kusaidia watu wengine. Ili nisiweze kwa namuta kitatizika na nawezo wa kumsaidia. Watu wengi uhuwa wanadharau uwezo huu kwa watu tabia hii kwa watu wengine kwa sababu wanonekana wanyonge kwa kusaidia wengine. Au wanonekana ni kwa wanajifanya ili waweze kwa wanekana kwa watu wema.

Timu za mbali, tunaweza kufanya kazi na wao kupitia kwa mbinu ya Skype ambayo tunazungumza kwa njia ya stima na kupitia kwa simu Kwa njia hii tunaweza kujuliana hali na pia kuelezana katika njia za kufanya kazi au kuboresha kazi zetu Kwa hivyo basi tunatumia simu na tunazungumza na kuelezana jinsi tofauti tofauti na malengo ambao kila mtu anao ili tuweze kufika katika malengo yetu pamoja.

Timu ya mchezo ambayo nayofuata ni timu ya mchezaji wa mchezo wa mpira wa mguu na lile ambao napenda kutazama sana sana ni mchezo baina ya Manchester United. Timu hii nimeipenda sana kwa muda mrefu na nimeishabikia na ningependa sana kuambia watu wengi washabikie timu hii kwa sababu ni ya kipekee wachezaji wake huwa hawafi moyo na wanazidi kupigana hadi wakati ambao watafika katika ushindi.

Naamu, nimefikiria sana kwa muda mrefu, nimetamani sana kuanzisha biyashara yangu Ili niweze kujikimu kimaisha na pia kusaidia familia yangu katika mahitaji yao ya kila siku Ijapokuwa ijaniwe viraisi katika kuanzisha biyashara hii bado nimejikaza kisabuni na nimeweka akiba yangu ambao Itaniwezesha kuweza kupata jinsi ya kuanzisha biyashara yangu.

Nam napenda kucheza mchezo wa ubawo kwa sababu wanifanya naweza kufikiria na kuchangamisha akili zango na pia kufanya na chemsha bongo Hivyo basi naweza kukuza uwezo wangu wa kufikiria kwa haraka na pia kujiongeza marifa zaidi ya kujua jinsi na jinsi ya kucheza mchezo yo tofauti tofauti.

Uzoefu wa kuamka mapema Uzoefu huu umenifundisha kuwa mtu ambae anamka kwa mapema na kuelekea pale katika kisima hupata maji mange yani hupata maji yasiyokuwa na uchafu. Kwa hivyo basi mimi hupenda sana kuamka asubuhi na mapema ili niweze kupata wateja wa asubui na ambao huja na baraka za siku.

Mimi hunyoa nywele yangu angalau maramoja kwa mezi sababu mimi hupenda sana kuweka nywele yangu Kwa kuwa ni ya kupendeza sana na inanifanya nakaa mtu wa kupendeza Hivyo basi mimi huelekea pale kwa kinyozi angalau maramoja kwa mwezi ili iweze kuwekwa isiweze kukaa kama ya yule ambaye ameweka dread.

Program ambayo mimi utumia kila siku ni program ya Instagram Kwa sababu kwa Instagram uzungumza na watu wengi. Ambao tuna ushirikiano mwingi katika kila kazi za siku na pia kwa Instagram hua napata kujua kila ambacho kinaendelea katika nchi yangu na jinsi ya kuweza kurekebisha na pia kuendelea apo mbele na pia kwenye Instagram uweza kuuza vitu vyangu kwa njia ya kuwa hapo neti.

Mi hushuguliki udaifu wangu kwa kuweza kuboresha na kutokana na udaifu wangu nimejifunza njia nyingi nyingi na kitu ambacho huwa najiambia kuwa ni kosa si kosa kosa ni kurudia kosa na hivyo basi kupitia kujifunza kutoka kwa makosa yangu Mimi najiboresha na naweza kupige hatua mbele bila kuweza kutazama nyuma na kusononeka ya kwa kukua nilifeli hapo nyuma.

Wakati wa baridi kali mi hunywa chai moto au hata pia kujifunika kwa blanketi gubi gubi ili niweze kujikinga kutoka kwa baridi ile kali na kutokana na hii chai moto, mi hupata kuchangamsha viungo vya mwili na napata joto kutokana na chai na pia kwa kujifunika blanketi hapo unapata kupata joto joto jingi na pia kwa wakati huu unapojifunika unaeza kuwa ukitazama runinga na kuangalia vitu ambayo vitakusaidia maishani ya.

Ni meifadhi vitu vya dhamani na ili viweze kunisaidia apo mbeleni na pia kuna vile ambavyo ni meweka ili niweze kupitisha kutoka kwa kizazi kimoja hadi kingine na ili niweze kukumbukwa kwa muda ambao kuwa kuwa nilikuwa naishi katika uli mwengu huu Pia ni meweza kuhifadhi vitu vingine ili viweze kusaidia watu tofauti tofauti Kuna vile ambavyo ni meweka ili viweze kunisaidia Kuna vile ambavyo vinafavyo vinafavitisha kutoka kwa kizazi kimojadi kingine Kuna pia vile vya kusaidia watu wambao wanapitia changamoto za maisha.

Naam, napenda kutembea msituni kwa sababu kwenye misitu unapata kutulia na unaweza kujitaharisha kwa siku ambayo inafuata Kwa hivyo basi napenda sana kutembea msituni Pia kuwa hapa msituni unaweza kupata vyakula vya aina mbalimbali matunda ambavyo nitamu na pia unajua vitu ambavyo ni tofauti tofauti vitu vya kigeni Kwa hivyo basi napenda sana msitu Japokuwa si jinsi ulivyokuwa hapo awali bado napenda misitu.

Malengo ambayo ninayoweka kila mwezi kazini niweze kuwa nimepiga hatua mbele na malengo haya muhimu huandika chini kwenye kitabu ambacho mi huweza kuangalia ili niweze kujikumbusha na yale ambayo nimekuwa nikifanya Hivyo basi kuangalia malengo haya naweza kujua hatua ambayo nitayo piga mbele na jinsi ya kupiga hatua hiyo na kuangalia kile ambacho kitanisaidia hapo mbele.

Kili ambacho napenda kufanya na marafiki zangu ni kupigia shere na kuburudika Pia tunapenda kufanya michezo ya akili na pia kuulizana maswali, kuambiana haditi za apu awali Hili tuweze kukumbushona jinsi maisha yalivokua apo mbelini na jinsi ya navu endelea kupiga hatua kutoka kizaziki moja adi ki ngine Hivyo basi kili ambacho napenda kufanya na wenzangu ni kucheza na pia kupiga shere.

Ili kuwatia moyo wenzangu, mi huwaeleza zaidi jinsi pia mimi jambo kama hilo limewai nipata na jinsi ambavyo niliweza kulitatua na jinsi pia wawo wanaweza kulitatua kwa sababu huwa hatufanani kwa maisha hii na hivyo basi mi huwapa tu wazo ambalo linaweza kuwasaidia kupiga hatua mbele kami mimi au pia kushugulikia tatizo hili.

Naam napenda kucheza ngoma, midundu ya ngoma hufanya sana natulia na pia kuburudika na pia kuwa na ile tamaa ya kutaka kuanza kupigia densi. Kwa hivyo basi ninapenda sana kupiga ngoma ijapo kuwa ni ngumu. Bado mimi hujikaza na kujifundisha mambo madogo madogo ambayo ninaweza kutumia ili niweza kucheza ngoma hiyo.